Mimi hutumia mbinu mbalimbali kuhakikisha kazi yangu inakamilika kwa wakati na kwa ubora unaohitajika. Kwanza huwa na orodha na kazi, zinazahitaji kufanya, ambao inasaidia kuzipango kulingana na vipaoumbele na malengo yangu ya muda. Hii inaniwezesha kukujua kazi gani ni muhimu zaidi na inahitajika kupewa kipaombele cha haraka. Pia huwa natumia mbinu ya time blocking ambayo inanisaidia kugawa muda wangu kwa ufanisi na ina maana kupanga muda maalumu kwa kila kazi na kujitahidi kumaliza kazi hizo ndani ya muda ilipangia. Pia huwa naweza pia kusema kuwa mimi ni mtu ambaye napenda kumaliza kazi ngumu au zenye changamoto kubwa mapema. Kwani hii inaniondoa mzigo wa mawazo na kunipatia nafasi ya kufanya kazi zingine kwa urahisi zaidi. Pia huwa nashirikiana na wenzangu ili kuhakikisha kazi zote huwa zinakamilika kwa usahihi na kwa wakati. Na kila mara huwa natilia mkazo kuepuka kuhairisha ili kazi zisije zikasumbua ratiba yangu.

Ndiyo, mimi huwa napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na inanifanya iwezekanavyo kupata bidhaa kutoka sehemu mbalimbali duniani na mara nyingi kuna ofaa nzuri na pia huwa ni rahisi kulinganisha bei na kuona maoni ya wateja wengine kabla ya kufanya uamuzi. Pia huwa ni furaha kuwa na bidhaa mpya inaleta hadi kwenye mlango wangu ambao bila kutoka nyumbani. Hata hivyo huwa napenda kuwa na makini na kuchunguza bidhaa kabla ya kununua kuhakikisha sidhuriki kwa sababu ya uuzaji wa bidhaa feki au zisizo na ubora.

Ndiyo, mimi ni mtu ambaye napenda kusoma gazeti. Ingawa katika dunia ya sasa, habari zinapatikana kwa urahisi kupitia mitandao ya kijamii na tovuti za habari. Bali ninatamani kubwa kwa gazeti lakini wena. Gazeti huwa linanipa fursa ya kupata taarifa za kina kuhusu maswala mbali mbali ya kijamii, kisiasa na kiuchumi kwa undani na mafanisi. Na kusoma gazeti nisl sehemu ya utamaduni wangu wa kila siku. Inanisaidia kujua kinachoendelea duniani kwa njia ambayo ni ya kipekee na inayotua mitazamo wa kina. Kupitia gazeti, huwa napata nafasi ya kusoma makala ya uchambuzi, tarifa za kina, kuhusu matukio makubwa na pia maoni ya taalumu juu ya maswala ya kijamii na kisiasa. Kwa hivyo pia mimi huwa naonelea pia gazeti huwa njia nzuri ya kujiepusha na usumbufu wa mitandaoni ya kijamii na kupata abari ya mbazo zina yaadhiriwa na mitindo ya haraka ya mitandaoni. Gazeti linanipa fursa ya kusoma kwa undani, kutafakari kwa kina na kuboresha kuelewa kuhusu mambo mbali mbali.

Mimi ni mtu anaipenda kufuatilia vipindi vya aina mbali mbali, lakini BBC News na CNN International ni miongoni mwa vituo ni na vutia sana kwa sababu ya tarifa zao za kina na za kuaminika kuhusu habari za dunia. Uwa ni napenda kuangalia vipini vyao vya bari ilikuwa na tarifa za sasa kutokana na sehemu mbali mbali za dunia. Pia uwa mimi ni shabiki wa National Geography na Discovery Channel hasa kwa kipindi vyao vya elimu na za sayansi. Uwa napenda kuona vipindi vina vojikita kwenye mazingira, historia na teknolojia. Kwani upanuo ufahamu wangu kuhusu dunia tunahoishi. Kwa upande muingine, uwa napenda pia Netflix kwa jile burudani. Hasa kwa mfululizo wa vipini na filamu za ina mbali mbali. Hii inanisaidia kupumzika na kuburudika baada majukumu yangu ya kila siku. Kwa jumla, uwa mimi ni mtu ambaye napenda kufuata mchanganiko wa vipini vyabari, helimu na burudani. Hili kuwa na uyiano mzuri wakupata tarifa na kupumzika.

Ndiyo, nimewai kulima na nashukuru kwa kuwa na uzuwefu huo. Kilimo ni kitu kinachonifurahisha sana na nisemu muimu ya maisha yangu. Ingawa sina uzowefu mkubwa wa kitaluma. Nimekuwa nikisaidia familia yangu katika shuguli mbalimbali za kilimo. Hasa kwa kupanda mazao ya chakula kama mahindi, mboga mboga na matunda. Kilimo siyo kazi rahisi. Naitaji juhudi uvumilivu na marifa kipeke. Ili kufanikiwa. Lakini fura ya kuona mazao yako yanavuota na kuza ni jambo lisilolueza kulinganisha na lolote. Nimejifunza kukua kilimo ni zaidi ya tu ya kupanda na kufuna. Nausisha mchakato mzima wa kutunza ardi, kupanda mbegu sahihi, kutoka uduma bora kwa mazao kama vile kumangilia maji, kutumia mbolea na dawa nazofa, na pia kuchukua hatua muhimu za kuthibiti magonjwa na wadudu. Kilimo pia kinaitaji kujua mabadliko ya hali ya hewa na jisi kukabliana nao ili kwakikisha mazawo yako yanafanikiwa. Hu ni ujuzi wa kipekea ambao nimeshauriana na wakulima wenzangu ili kuboresha mbinu zetu. Kwa kuwa nimekua sehemu ya familia iliolima. Nimejifunza kuwa kilimo si tujia kupata tuchakula. Bali pia ni shughuli zinazo changia uchumi wa familia na jamii kwa jumla. Kupanda mazao ni kazi ya kujitolea na inahitaji usikivu mkubwa mazingira yake. Niko tayari kujifunza zaidi na kuboresha ufanisi wa kilimo na pia kutumia teknolojia za kisasa ili kuongeza tija na kusaidia jamii. Kilimo sio tu ni sehemu mwema ya maisha yangu. Na ingawa bado naendelea kujifunza. Nafurahi kuwa ni kubwa na inahusika na kushughulika. Shuguli hii na ina shauku ya kujitolea na kuchangia katika maendeleo ya sekta hii.

Napenda juisi ya matunda hasa zile za asili kwani ni tamu na pia zinavithurupishi vingi ambavyo ni bora kwa afya. Kati ya juisi nizopenda na mimi juisi ni ya chungwa diyo inaongoza. Juisi ya chungwa ina latha tamu na pia inajulikana kuwa na kiwango kikubwa cha vitamin C. Ambayo ni muhimu kwa kuimarisha kinga na mwili. Inapojua kuwa juisi ya chungwa inasaide kupambana mafua na koungeza nguvu ya mwili. Nirahisi sana kuitumia kama kinywaji changu cha kila siku hasa asubui. Pia uwa juisi ya papai ni moja hapa na pendeza sana. Papai ni matunda yenye latha nzuri ya asili na tanga. Na juisi yake ni fresh kabisa. Inatoa isia ya utulivu na nzuri kwa afya ya ngozi kutoka na virutbisho viyaki. Juisi ya papai ina vitamini A, C na E, ambazo ni muhimu kwa afya ya macho, ngozi na mfumo wa kinga. Hii inanifanya ninywe juisi kinywaji cha kujivunia kuwa nacho katika lishe yangu. Pia juisi ya tikiti maji na limao ni mojawapo ya mchanganyiko naipenda sana. Asa wakati wa joto, tikiti maji ina kiwango kikubwa cha maji. Na pia inatengeneza juisi safi na lenye latha nzuri. Wakati limau linatoa uchachu na harufu nzuri ambayo inabadlisha kabisa latha ya juisi. Changanyiko huu pia ni raisi kutengeneza na nifresh nzuri katika siku ya joto. Kwa jumla huwa ninapenda juisi za matunda za asili kwa sababu inatengeneza latha nzuri, inanipa mabadliko na nguvu na pia zinafahisha mwili uvirutubisho muimu. Na juisi inafahida yake na inafaa kuandena na hali ya hewa hau hisia yangu ya wakati huu inafuraha kuwa nachaguo nyingi za juisi za matunda.

Ndiyo, mimi hutumia mitandao ya kijamii na naiona kuwa ni njia muhimu ya kuungana na watu, kujifunza vitu vipya na kuboresha ufanisi wangu katika maeneo mbalimbali ya maisha. Mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram, Twitter na linki ni sehemu ya kila siku ambazo hutumiwa kwa madhumuni tofauti kutokana kuungana familia na marafiki hadi kufuatilia matukia kima taifa na maswala ya kijamii. Kwa upande wa Facebook na Instagram, mimi hutumia zaidi kushirikiana na familia na marafiki, kuangalia picha na video, na pia kujifunza kutoka kwa wengine na kufuatilia kurasa na makundi yanayohusiana na maslai yangu. Kwa mfano, mimi hupenda kufuatilia makundi ya kilimu na biashara ili kujifunza mbinu moya ya teknolojia naezatumia katika sekta hii. Pia mitandao hii inanitaa na fasi ya kujieleza na kushirikisha mawazo yangu kuhusu mambo bali bali kutoka utamaduni hadi maswala ya kijami. Twitter pia ni moja wapo ya mitandao ambayo hutumiga zaidi kwa kupata habari mpya na kujua matukio ya sasa. Hapa pia mimi hupenda kufuatilia watu na mashirika yanayotoa habari, muhimu kuhusu maeneo ya kazi yangu na maswala ya kimataifa. Chuku upande mwingine, linkin ni muhimu kwa maendeleo ya taaluma yangu. Na utumika kama jukua la kutengeneza mpita ndao ya kitaaluma kumkana na taluma wengine na kufuatilia fursa za ajira na maendeleo ya taaluma. Pia mitandao ya kijamii kama TikTok na YouTube imekua maarufu sana na hutumika zaidi kwa burudani na kujifundisha vitu vipya kupitia video. Katika TikTok kwa mfano, ninaweza kupata mafunzo mafup ya mambo mengi kutoka kwa michezo hadi usadi wa kila siku na pia nijukwaa la ubunifu na kujieleza.

Malengo yangu katika kazi ni kujitahidi kuwa bora zaikidi kila siku na kuchangia kwa njia inayongeza amani kwa timu yangu na shirika kwa jumla. Mimi ni mtu ambaye ni malengo ya muda mrefu na ni ya muda mfupi. Najitahidi kuhakikisha kwamba kila hatua ninochukua inaniwezesha kufika malengo hayo. Ya kwanza, kukuza ufanisi na uwezo wangu wa kitaaluma. Kwanza kabisa, huwa malengo yangu ni kujitahidi kuboresha ujuzi wangu kila wakati. Na pia huwa ninapenda kujifunza na kuwa na ufanisi katika kazi yangu. Hii inanijumuisha kujihusisha na mafunzo kitaaluma, kufanya utafiti, na kuboresha matumizi yangu ya teknolojia na mbinu mpya zinazotumia katika sekta yangu. So kila wakati ninapotafuta njia za kuongeza tija naongeza uwezo wangu wa kutoa huduma bora zaidi kwa wateja na shirika langu. La pili ni kusaidia timu na shirika kufika malengo. Kazi yangu mimi mwenyewe sio tu kuhusu malengo yangu binafsi. Bali pia ni kuhusu kufanikisha malengo ya timu na shirika. Nathamini sana kazi ya pamoja na napenda kuwa sehemu ya mafanikio ya timu. Malengo yangu ni kuhakikisha kwamba muungano na wenzangu kwa ushirikiano mzuri ili tufikie malengo yetu ya pamoja napenda kuona mafanikio ya timu na naijivunia kuchangia kwa kiwango changu. Ya tatu ni kujenga uhusiano bora na wateja na wenzangu. Uhusiano mzuri na wateja ni muhimu sana kwa mafanikio ya kazi yangu. Hivyo, malengo yangu ni kuwa tu na ufanisi katika mawasiliano na kujua mahitaji ya wateja kwa undani. Nadhani kwamba ni muhimu kuwa na ushirikiano mzuri na wenzangu katika timu kwani kila mtu wetu anachangia katika mafanikio ya pamoja. Kwa hivyo, malengo yangu ni kujenga uhusiano imara na wateja wenzangu na wengine katika shirika ili kuhakikisha tunakuwa na mazingira ya kazi bora. Ya nne, kukuwa na kiongozi bora. Ni nia yangu kuwa kiongozi bora katika kazi yangu. Malengo yangu ni kuongeza na kuongoza kwa mfano kwa kuwawezesha wenzangu na kuwasaidia kufikia malengo yao. Kiongozi bora ni yule tu, si yule tu mtu anayefanya maamuzi sahihi, bali pia ni mtu anayehamasisha na kuwaunga mkono wengine. Huwa napenda kujifunza zaidi kuhusu uongozi bora, ili niweze kusaidia timu yangu na kutimiza malengo yangu na kuhakikisha kila mmoja, anajivunia na anapofika mafanikio yake binafsi. Ya tano, kukabiliana na changamoto na mabadiliko. Sekta nyingi huwa zinazidi kubadilika. Hiyo, malengo yangu ni kuwa na uwezo wa kutatua changamoto na kukabiliana na mabadiliko kwa ufanisi. Huwa ninapenda kuwa na mbinu bora za kutatua matatizo na kutoa suluhisho hali ngumu bila kupoteza mwelekeo. Pia, huwa malengo yangu ni kuhakikisha kuwa napata uzoefu zaidi katika kusimamia mabadiliko na kuboresha utendaji wa timu yangu katika muktadha na mabadiliko haya. Ya sita ambayo ni ya mwisho ni kukuza usawa wa maisha na kazi. Ingawa kazi ni muhimu. Najua pia kuwa usawa kati ya kazi na maisha binafsi ni muhimu kwa ustawi wangu. Malengo yangu ni kuhakikisha kwamba naweza kutoa mchango mkubwa kazini. Lakini pia ni muhimu kuwa na muda wa kutunza afya yangu. Na kuwa na wakati wa kifamilia na burudani. Huu usawa unaniwezesha kuwa na nguvu mpya na kuwa na hali ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Huwa napenda sana majira ya mvua. Kuna kitu ki cha kipekee kuhusu mvua. Hasa wakati wa kuanza kwa msimu wa mvua. Hali ya hewa inakua baridi na unaposikia sauti ya mvua ikinyesha inatoa furaha na utulivu mkubwa. Mimi huwa pia napenda kujiweka ndani nikisoma vitabu na kuangalia sinema na kukunywa chai au kahawa. Pia huwa mvua ni wakati mzuri wa kufikiria, kupanga malengo au kufanya kazi za ndani. Ninapopata nafasi ya kutembea mvua nafurahi sana kwa kuona jinsi dunia inavojivunia vumbi na kuwa safi. Pia huwa napenda majira ya poa au majira ya kiangazi. Wakati ambapo joto linapata nafasi na kuwa na fursa ya kufuraia na kuwa nje. Ni wakati mzuri wa kufanya mchezo ya nje, kupanda milima, au kuenda kwenye mbao wa baharini na kufuraia na familia na marafiki. Jua huwa linapokua linawaka huwa ni hisia za kuwa na nguvu mpya na ni rahisi kufanya shughuli nyingi na kufuraisha na kijamii. Hii ni wakati ambapo najivunia maisha yangu ya nje na na pia huwa napenda majira haya kwa sababu matunda mengi yanawezalika wakati wa kiangasi. Lakini kwa jumla mimi ni mtu ambaye huwa napenda mabadiliko ya majira. Kila msimu una uzuri wake na kila moja huleta uzoefu wa kipekee. Kwa mfano, majira baridi nao pia ni ya kupendeza kwa sababu unatoa nafasi ya kuvaa mavazi mazuri ya msimu, kujivinjari kwenye mikahawa au ukumbi la kifahari na kuwa na furaha na familia au marafiki kwenye sherehe za mvua. Hivyo, siwezi kusema ni msimu gani peke yake bali ni kufurahia maisha na kujivunia kila msimu. Kwa hivyo, ingawa napenda majira ya mvua na utulivu wake wa majira ya kiangazi kwa kufraia ya nje. Mimi huwa na furaha na kukubali kila msimu kwa uzuri wake. Hivyo ndivyo huwa ninafanya maisha yangu kuwa na mbadiliko ya kupendeza na inaniwezesha kuendana na kila hali ya hewa.

Napenda sana kujifunza mambo mapya kwa sababu nadhani ni kila siku ni natuafusa kukua na kuboresha. Kwa njia nyingi, ambazo mimi utumia kujifunza kwa kila mmoja na kuwa na manufaa yake kulingana na kile kinachoitajika au kinachuvutia akili yangu. Kwanza kabisa, mimi wanimpenzo kusoma vitabu. Vitabu ni vichanzo kikuu cha maarifa na hua napenda kusoma vitabu vya ina mbalimbali. Kwanzia vitabu vya kibinafsi na biashara. Hadi vitabu vya sayansi, historia na urithi wa utamaduni. Kusoma vitabu, kuna nifanya nijifunze kwa kina na kwa undani kuhusu mambo mapya. Pia huwa naweza kusoma vitabu vya teknolojia au biashara ili kuongeza ufanisi wangu katika kazi au vitabu vya utamaduni ili kuboresha ufahamu wangu na utamaduni mbali mbali. Pili, mimi utumia mtandao kama chanzo kikubwa cha kujifunza. Kuna tovuti nyingi za kielimu kama vile Khan Academy, Kozera, ambapo naweza kujifunza kuhusu masomo mbali mbali kama vile maswala ya teknolojia, biyashara na hata sanaa. Uwa naweza pia kufatilia video za elimu kwenye YouTube zinazousiana na maswala na upenda kujifunza. Hii uwa ina nisaidia kupata ufahamu wa haraka na ufanisi kuhusu mambo mapya na uraisi na kwa kutumia wakati wangu viizuri. Ya tatu, mimi ni mpenzi wa kujifunza kupitia uzoefu. Nilijifunza mapema kwamba siyo kila kitu kinaweza kujifunza tu kwa kusoma au kuangalia. Lakini pia, kuna umuhimu mkubwa kujua mambo kupitia vitendo. Kwa mfano, nilipojifunza kuhusu kilimo, nilijaribu fitendo mwenyewe, nilikuwa nikishirikiana na familia yangu, na pia nakupata uzoefu halisi wa jinsi ya kupanda na kutunza mazao. Uzoefu huu wakumoja kwa moja uliniwezesha kuelewa vyema zaidi kuliko nisome tu peke yake. Pia mimi huwa na tafuta kozi za seminar, za kitaaluma, ambazo zinaweza kunijengia uwezo katika uwanja wangu wa kazi au masilahi yangu. Kozi hizi unipa ujuzi mpya na zanguzi njia mpya ya kufanya kazi. Hii naweza kuwa kozi ya kuongozi, masoko, ya kidigitali, hau hata mbinu mpya kiteknolojia nazo tumika katika sekta yangu. Ninapokuwa na kozi hizi hua napenda kuchangia na kujifunza kutoka kwa shirika wengine kwa kubadlisha mawazo na uzoefu. Kwa upande mwingine, mimi huwa ni mpenzi la kufanya majadiliano na watu wengine, ili kujifunza mambuomengi mapya. Kila mtazamo wa mtu na wakipeke, wana uzoefu tufauti majadiliano haya yananipanua wingu la mawazo yangu. Kupitia kuzungumza na wataaluma, wenzangu, hau hata watu watamaduni tofauti naweza kugundua mawazo mapya mbinu na ifumbuzi wa matatizo ambao nilikuwa sijawai kufikiria. Mwisho huwa mimi huwa na teknolojia za kisasa. Kama simu yangu na kompyuta kwa ajili ya kujifunza. Kuna programu nyingi ambazo zinanisaidia kujifunza masomo mbali mbali. Kwanzia programu za kujifunza lugha za kigeni, hadi programu za kupanga na kusimamia wakati wangu. Teknolojia inakuwa rafiki yangu katika kutafuta na kuhifadhi maarifa na inanifanya kujifunza kuwa rahisi la kupendeza.